Naam, masoko ni shughuli zote zinasohusika na kupeleka bidhaa au huduma kutoka kwa msalishaji hadi kwa mteja Yanajumuishwa kupanga, kutangaza, kuuza, kusambaza na kujenga uhusiano mzuri kati ya muuzaji na mnunuzi Lengo kuu la masoko ni kuhakikisha bidhaa au huduma inamfikia mteja sahihi kwa wakati unaofaa kwa bei iliokubalika na kwa njia inayovutia Pia masoko husaidia biashara kuelewa mahitaji na matakwa ya mteja kupita masoko au kupitia masoko mfanyabiashara hujua soko analolenga ushindani uliopo na mbinu bora za kuwafikia wateja pia masoko huongeza mauzo hujenga jina kuna vile vile biashara na ambayo ni biashara ya na ambayo ni nzuri na huimarisha umuhimu na uaminifu wa wateja vile vile masoko ni muhimu kwa maendeleo ya biashara na uchumi kwa sababu huunganisha uzalishaji na matumizi, huongeza ajira kwa wasio na ajira na huchochea ubunifu katika bidhaa na huduma bila masoko hata bidhaa bora inaweza kushindwa kufanikiwa sokoni au bila masoko hatuwezi tukapata bidhaa na ambazo ni nzuri na kwa bei nafuu.

Naam, ripoti ni mandishi rasmi yanayotumika kutoa taarifa maelezo au matokeo ya kazi, utafiti, tukiu au uchunguzi fulani. Ripoti huandaliwa kwa mpangilio malumu ili msomaji aweze kuelewa kwa urahisi taarifa inayowasilishwa. Mara nyingi, utumika katika shule tasisi mbalimbali ofisi na mashirika kwa ajili ya kufanya maamuzi na kuhifadhi kumbukumbu. Pia, ripoti huwa na lengo la kuwasilisha ukweli na tarifa sahihi bila upendeleo huandikuwa kwa lugha ilio wazi ya kitaalamu na yenye kueleweka Kwa kawaida ripoti hujumuisha utangulizi, unaoeleza sababu ya kuandaliwa kwake sehemu ya maelezo inayofafanua kilichofanyika au kilicho chunguzwa Nahitimisho linalotoa muhtasari wa mambo muhimu pamoja na mapendekezo endapo yana hitajika Pia, ripoti ni chombo muhimu cha mawasiliano kwa sababu husaidia kutoa taarifa kwa uwazi kufuatilia maendeleo, kutathmini utendaji na kusaidia viongosi au wahusika wengine kufanya maamuzi sahihi kulingana na taarifa iliopo ili wajue kama wanaeza wakaipitisha au iwapo wameizoma na kuielewa vizuri wajue kama wanaeza wakaipitisha.

Naam, gari ni chombo cha usafiri kinachotumika kusafirisha watu au mizigo kutoka sehemu moja kuenda nyingine kwa kutumia barabara. Kwa kawaida gari hutumia injini inayofanya kazi kwa mafuta au umeme ili kueza kusonga mbele kurudi nyuma kusimama na kugeuka. Pia matumizi ya gari usaidia kurahisisha maisha ya kila siku kwa kuongeza kazi ya usafiri, kuokoa muda na kuruhusu watu kufika maeneo mbalimbali kwa urahisi na kwa haraka. Pia gari ni muhimu katika shuguli za kiuchumi kwa kusaidia usafirishaji wa bidhaa na huduma mbalimbali. Gari ni kitu muhimu saidi haswa unapokuwa na biashara yako, gari linaeza kukusaidia, kueza kubeba mizigo yako au bidhaa sako, mahali na ambapo unataka kupeleka au mahali na ambapo umeeza kuziuza. Pia, gari ni kifaa muhimu sana katika jamii ya kisasa kwa sababu lina mchango mkubwa katika usafiri, maendeleo ya uchumi na urahisi wa maisha ya binadamu.

Naam, neno bibi humaanisha mama wa mzazi, yaani mama wa baba au mama wa mama Pia ni mtu wa kizazi cha juu katika ukoo na hupewa heshima kubwa kutokana na umri Usoevu wa maisha na mchango wake katika kulea na kuunganisha familia kuwa kitu kimoja katika jamii nyingi, bibi hutambulika kama chanzo cha ushauri, maadili na malezi ya kijamii bibi hutumika kama cheo cha heshima kwa mwanamke aliyeolewa likionyesha adabu, heshima na kutambua nafasi yake katika jamii au kwenye familia ile aliyeoleka Neno bibi linaonyesha dhamani ya heshima upendo na uhusiano wa kifamilia na kijamii Neno hili linaheshima kubwa saidi haswa kwa mtu aliye na umri mkubwa au kwa mtu aliyeolewa na kujiunga na familia ile.

Naam Neno babu humaanisha baba wa mzazi yani baba wa baba au baba wa mama ni mtu wa kizazi cha juu katika ukoo na anapewa heshima kubwa kutokana na umri wake usoevu wa maisha na mchango wake katika kujenga na kuilea familia kuwa kitu kizuri katika familia nyingi, babu huonekana kama muhimili wa hekima na busara na mara nyingi ushauri wake hupewa uzito mkubwa katika maamuzi ya kifamilia. Pia katika jamii, babu ana nafasi muhimu ya kuhifadhi na kuridhisha mila desturi na historia ya ukoo kutoka kizazi kimoja kuenda kingine. Kupitia maneno na matendo yake husaidia kulea vijana katika misingi ya maadili, nidhamu na adabu na mshikamano wa kijami. Pia neno babu hutumika kama cheo cha heshima wa mwanaume au mzee likionyesha adabu, heshima na kutambua nafasi yake kama kiongozi na mlezi katika jamii Neno hili babu ni neno la heshima zaidi haswa unapomwita mtu mzee au mtu aliye na umri wa makamu Neno hili liko sawa na ni sahihi kuweza kumwita mtu yule alie na umri wa makamu Kwa sababu ni neno la heshima na kuonyesha mtu yule unamdhamini kuwa mwalimu wako wa kuweza kukufunza mambo mengi na ambayo ni mambo muhimu kwenye maisha.

Naam, maendeleo ni neno linalomaanisha hali ya kusonga mbele na kuboreka katika maisha ya mtu, jamii au taifa, yanahusisha mabadiliko chanya yanayolenga kuongeza ustawi, ufanisi na ubora wa maisha kwa ujumla. Maendeleo huonekana katika nyanja mbalimbali kama uchumi, afya, elimu, teknolojia na miundombinu ambapo huduma na raslimali hupatikana kwa urahisi na kwa kiwango bora zaidi au kwa kiwango cha juu zaidi. Pia, maendeleo yanahusisha ongezeko la maarifa ujuzi na uwezo wa watu kufanya maamuzi bora na kujitegemea. Kwa upande wa jamii, maendeleo huimarisha mshikamano usawa na fursa kwa watu wote kushiriki katika shughuli za kijamii na kiuchumi. Kwa ujumla maendeleo ni mchakato, endelefu unao hitaji kuzingatiwa zaidi na kuweza kueka mipango juhudi za pamoja na matumizi mazuri ya raslimali ini kufikia ustawi wa kudumu mnapokuwa na mshikamano mzuri haswa kwenye jamii au familia Mnnaweza mkaongeza maendeleo na kuweza kujisaidia na kuinua maisha yenyu na kuweza kuwa na maisha bora na maisha yenye furaha na starehe.

Nam hongera nineno linalotumika kupongeza mtu kwa mafanikio hatua nzuri au tukio la furaha alilofanikisha Nenohili huonyesha furaha kuthamini jitihada za mwingine na kutambua ushindi au maendeleo aliyoyapata Ninohili hutumika katika mazingira mbalimbali kama kazi masomo michezo na maisha ya kila siku kusema hongera kuna leta moyo wafaraja, motisha na kuimarisha umahusiano mema kati ya watu kwa kuwa huonyesha wema upendo na mshikamano wakijamii. Kwa upande wa masomo, neno hili mtu anapohitimu vizuri au anapopata alamanzuri, unaeza ukamwambia hongera kwa kueza kumhongera, kwa kuwa ameeza kuhitimu au ameeza kupata matokeo bora. Mtu yule unapomwambia hongera, mtu yule hujiona mzuri na kuweza kuona, anaeza hakafanya ata zaidi na kuweza kuleta mabadiliko mengi kwenye maisha yake au katika masomo yake, aeze kutia bidii zaidi. Hongera ni neno nzuri kwa kuweza kumhongera mtu aliye hitimu vizuri kwenye masomo yake.

Naam, kibodi ni kifa kinachotumika kuingiza herufi nambari na alama mbalimbali katika kompyuta au simu au vifaa vingine vya kielektroniki Kwa kutumia kibodi mtu anaweza kuandika maandishi kuingiza maagizo na kuthibiti programu mbalimbali Kibodi kina muundo wa mistari ya fitufe vinavyowakilisha herufi za alfabeti nambari na alama za kisarufi au alama maalum zinazotumiwa katika kompyuta vile vile Kibodi ni mojawapo ya vifaa muhimu vinavyowezesha mtu au watu kuwasiliana na teknolojia Hasa katika kazi za kuandika au kuhariri na kuendesha programu Kwa ujumla, kibodi ni chombo cha msingi kinachorahisisha mawasiliano na shughuli mbali mbali za kidigitali na kinachoongeza ufanisi katika matumizi ya teknolojia ya kisasa Kibodi huwa kinarahisisha zaidi haswa mnapofanya kazi yenye ya mtandao au kuweza kutuma barua pepe au kuweza kuwasiliana na wafanyakazi wenzako, kibodi hurahisisha zaidi kuweza kuandika kwa haraka.

Naam, neno mama linamaanisha mwanamke alieleta mtoto duniani au ambaye anahusika katika kulea na kuwalea watoto Mama ni mtu mwenye nafasi yake ya kipekee katika familia na jamii kwasababu ndiye chanzo cha maisha na malezi ya watoto ana jukumu kubwa la kuwahudumia, kuwalea na kuwapatia upendo, malezi na msaada wa kimaisha Pia, zaidi ya hilo, mama huwa ni nguzo muhimu ya malezi na maadili, akifundisha watoto tabia njema, elimu na madili mema, yanayowawezesha kuwa watu wazuri katika jamii na kwenye nchi. Pia kijamii na kitamaduni, mama anaheshimiwa sana na anachukuliwa kama kielelezo cha upendo, uvumilivu na kujitolea kwake kwa ujumla Mama ni msingi wa familia na jamii na mchango wake ni wathamani isiyo na kipimo katika maendeleo ya watu na ustawi wa maisha Mama ni mtu anaeleta familia pamoja kuweza kuiunganisha na kuwa na mshikamano mzuri Mama ni mtu mwenye thamani kubwa na ni mtu maarufu kwenye jamii hata kwenye tamaduni nyingi Mama huthaminiwa sana na kuweza kupewa heshima yake kwasababu ni mtu muhimu zaidi kwenye familia.

Naam, koti ninguo inayovaliwa kwa kuweza kujizuia baridi au kujikinga kutokana na baridi au kunapokuwa na mvua, unaeza ukavaa koti ili kuweza kujikinga kutokana na mvua Pia koti uvaliwa zaidi kwa kuweza kujikinga na upepo iwapo kuna upepo mkali koti ile inaeza, unaeza ukaivaa na itakupa joto na ambayo ni joto nzuri kwa kuweza kustahimili baridi ile au kuweza kustahimili upepo ule koti ni nguo muhimu zaidi haswa wakati wa baridi inaeza kukuweka ukiwa mwili wako ukiwa na joto na kueza kukupa afya nzuri ili husiweze kupata magonjwa au kuweza kupata magonjwa haswa ya mapafu au magonjwa ya kifua kwa kutokana na baridi koti ni nguo muhimu zaidi unapoivaa ili kuweza kujikinga na baridi kali au kuweza kujikinga na upepo mkali au haswa kuna mvua unaweza ukavaa koti ili kuweza kujikinga kusieze ukaingisha au kifua chako kisieze kikafuta baridi ile koti ni nguo muhimu na ni nguo maarufu zaidi kwa kuweza kuvaa ili kujikinga kutokana na baridi.

Naam neno kwaheri hutumika haswa munapokuwa na mazungumzo au munapokuwa na kikao na watu au familia au kwa kazi munapokuwa na kikao na kikao kile kiweze kutamatika au muweze kujadili mambo na ambayo ni muhimu mtu anapotaka kuondoka ama munapomaliza kikao kile ndipo munaeza mkatumia neno kwaheri ili muweze kuachana kwa uzuri Neno hili huwa na heshima na ni neno na ambalo ni nzuri saidi kwa kuweza kutumia kwa kuaga watu Neno hili huonyesha nidhamu ya hali ya juu heshima na upendo Kwa sababu umeeza kuwatakia watu kueza kuwaaga kwa uzuri kwa kuwaambia kwa heri Neno hili kwa heri ni neno la msingi na ni neno nzuri zaidi haswa munapo Munapo tumia kuweza kuambia watu au familia Ukiondoka kwa kuwaambia kwa heri na kuwatakia siku njema Neno kwa heri ni neno na ambaro ni nzuri saidi la kueza kutumia mnapo au unapowaaga watu ili kueza kuwaacha unapoenda kazini au unapoenda shughuli za siku iyo Unaeza ukaambia familia yako kwa heri ili mtaonana mida ya jioni Kwa heri ni neno nzuri saidi na ni neno laheshima na linaonyesha upendo na ni neno muhimu sana kwa kueza kuwaga watu wako.

Sakinisha ni neno linalomanisha kitendo cha kuleta utulivu amani au hali ya usawa katika mtu au mazingira fulani. Linahusisha kupunguza wasiwasi hofu na kuleta hali ya utulivu wa akili moyo au mazingira. Sakinisha linaweza kutumika kumaanisha kufanya mtu ajisikie amani au kuondoa migogoro na msongo katika mahusiano kazi au hali nyingine. Pia sakinisha linaonyesha jitihada za kuimarisha hali nzuri kupunguza msongo wa mawazo na kuleta utulivu wa ndani unaosaidia mtu kufanya maamuzi bora na kufa kua na hali ya furaha na utulivu wa moyo na vile vile utulivu wa akili Sakinisha ni mchakato wa kuondoa matatizo ya kihisia au kiakili na kuleta hali ya utulifu na amani Sakinisha nineno nzuri kwa kuweza kumpa mtu au kumwambia mtu ili aeze kuondoa wasiwazi na kuondoa hofu akae mtu mtulivu na mtu mwenye amani.

Naam, disemba ni mwezi wa mwisho wa kalenda ya Gregorian na pia ni mwezi wa kumi na mbili katika mwaka. Ni kipindi ambacho mara nyingi huashiria mwisho wa mwaka na kuandaa kuingia kwa mwaka mpya. Disemba huwa na siku thelathini na moja kwa kawaida huambatana na hali ya baridi katika sehemu nyingi za dunia. Hasa katika mikao yenye misimu ya baridi na joto. Pia, kwa kijamii na kitamaduni, disemba ni mwezi wa sherehe mbalimbali, ikiwemo siku kuu na maadhimisho ya mwisho wa mwaka, wakati watu hukusanyika pamoja familia na marafiki kusherehekea kutoa zawadi na kuonyesha upendo. Pia ni wakati wa mapumziko kwa shule na kazini katika maeneo mengi na mara nyingi ni kipindi cha kutafakari na kupanga mipango mipya kwa mwaka unaokuja. Pia disemba ni mwezi wenye umuhimu mkubwa wa kimaisha, kijamii na kitamaduni katika maisha ya watu wengi duniani. Disemba ni mwezi na ambao ni muhimu Haswa ni mwezi na ambao una likizo ndefu Unaeza mkatembea na rafiki zako au kuweza kuzuru mbuga za wanyama au kueza kutafuta mahali na ambapo nipa tulivu muweze kutuliza vikra senyu na kueza kusherehekea siku kuu mbali mbali na kueza kujifuraisha na kutuliza miili yenyu.

Naam, hati ni maandishi yaliyoandikwa kwa muujibu wa taratibu fulani yanayo tumika kuthibitisha au kuonyesha haki mamlaka au makubaliano kati ya watu tasisi au serikali Hati inaweza kuwa mkataba, cheti, leseni, risiti au nyaraka nyingine zinazo tumika kama ushahidi wa kisheria au kibiashara Pia hati ni muhimu katika kuanzisha kuthibitisha na kulinda haki na majukumu ya pande zinazohusika Inahakikisha uwazi usahihi na udhibitisho wa mambo muhimu katika shuguli mbalimbali za maisha kama biashara ardhi elimu na uridhi kwa ujumla Hati ni chombo cha kisheria na kina utawala kinachosaidia huweka mpangilio kuzuia migogoro na kuonyesha ushirikiano wa haki na uwazi katika ya watu au taasisi mbali mbali na kueka mambo wazi na kuweza kuchangia kuu kuweka mambo yawe mazuri kwa mpangilio nambao ni mpangilio thabiti.

Naam neno nyua maana yake ni kunywa chochote kama vile maji, chai au kinywaji cha matunda au juisi ingine yeyote Tendo la kunywa ni muhimu kwa sababu husaidia mwili kupata maji na nguvu za kuendelea na kazi za kila siku Pia, watu hunywa kwa sababu ya kufurahia ladha au kushiriki wakati wa kuzungumza na marafiki au familia Kwa ujumla, nyua ni jambo la kawaida na muhimu katika maisha ya kila mtu. Iwapo kuna joto jingi, unaweza ukanywa wa maji au uweze kupata kinywaji kingine. Iwapo ni juisi ya matunda ya maembe au juisi yeyote baridi. Au kinywaji chochoote baridi ni kizuri zaidi kwa kueza kukata kiu na kuleta utulivu kwenye mwili. Nyua inamaana nyingi, unaweza ukanywa chai, maji au kinywaji kingine ata pia pombe. Neno nyua ni neno la kuweza kunywa kitu na mbacho kinaeza kikakata kiu au kutuliza joto jingi mwilini na kuongeza afya au kuweza kupamwili kuwa na maji ya kutosha.

Naam, badaye ni neno linalomaanisha wakati unaofuata au kipindi kitakachokuja baada ya sasa. Linaashiria mambo, matukio au shughuli ambazo hazijatokea bado lakini zitafanyika katika siku au wakati ujao. Katika maisha ya kila siku baadaye hutumika kueleza mipango, ahadi au matarajio ya jambo fulani Itakapotimia baada ya muda fulani au baada ya muda mfupi au baada ya siku kadhaa Pia linaonyesha mtazamo wa kusubiri au kuangalia mbele kwa matumaini ya maendeleo au mabadiliko. Kwa ujumla neno baadaye linahusiana na wakati wa baada ya sasa na mambo yanayotarajiwa kutokea au kufanyika katika siku za mbele au siku zijazo. Neno baadaye ni neno zuri kwa kuweza kumpa mtu matumaini au kuweza kumpa mtu nguvu ya kuweza kusubiri kitu hicho kiweze kufanyika au matokeo hayo yaweze kutokea hapo baadaye.

Mpango ni maandalizi au orodha ya hatua zinazopaswa kufuatwa ili kufanikisha jambo fulani au kufikia lengo maalumu. Mpango hutengeneza mwongozo wa kazi raslimali na muda unaohitajika kwa ajili ya kutekeleza jukumu au mradi kwa ufanisi. Pia mpango unaweza kuwa wa muda mfupi au mrefu na huwezesha mtu au kikundi kuzingatia malengo yao kwa mpangilio na kuepuka mkanganyiko na kufanikisha matokeo bora. Pia mpango ninjia ya kupanga mapema au kuongoza utekelezaji na kufanikisha malengo kwa njia ilio pangiliwa na yenye mwelekezo mzuri. Mwelekezo ni ambao utakao saidia mipango ile ilikuweza kuzaa au kuleta uzalishaji mzuri. Unapokuwa na mipango mizuri au mipango ni ambayo ni mipango sahihi. Unaweza ukajisaidia zaidi na kuweza kujipa manufaa mengi.

Naam, mei ni mwezi wa tano katika kalenda ya Gregorian, ni mwezi unaokuja baada ya aprili na kabla ya juni, katika maeneo mengi yenye misimu au misimu ya baridi, mei huwa ni kipindi cha mabadiliko ya hali ya hewa, mara nyingi huashiria majira ya joto au misimu ya mfua. Pia, mei pia ni mwezi wa muhimu kiutamaduni na kihistoria katika sehemu mbali mbali duniani ambapo huadhinishwa au huadhimishwa sherehe sikukuu na matukio ya kijamii kwa ujumla Mei ni mwezi wa katikati ya mwaka unaojumuishwa mabadiliko ya mazingira na shughuli mbali mbali za maisha.

Naam, kuna aina nyingi ya vitanda kama vile kitanda cha mbao ambacho ni kizuri na kinadumu mda mrefu, kitanda cha chuma ambacho ni imara na kinaweza kuhimili uzito mkubwa, kitanda cha majani kwa maeneo ya vijijini ambacho ni rahisi kupatikana na ni idla asili na kitanda cha hospitali kwa wagonjwa ambacho kina muundo kwa ajili ya kuwahudumia wagonjwa wenye mahitaji maalum Pia vitanda vinawesa kuwa na ukubwa tofauti kama vile kitanda cha mtu mmoja ambacho ni kizuri kwa mtu mmoja Kitanda cha watu wawili ambacho ni kizuri kwa watu wawili na kitanda cha familia ambacho ni kikubwa na kinaweza kuwahudumia watu wengi ni muhimu kuchagua kitanda kizuri na kinachofaa kwa mahitaji yako kwa kuzingatia ukubwa, wa chumba, idadi ya watu, wanaotumia kitanda kile na pia bei ya kitanda. Unataka vile vile kuwa na kitanda kizuri kwenye nyumba na mbacho ni kitanda hakiezi kikakupa maumivu. Kama vile unapolalia kitanda kibovu, unaeza ukapata maumivu ya mifupa au uweze kupata unaganda upande moja. Kitanda kizuri ni hicho kitanda na ambacho ni kizuri cha kutumia.

Kahawa ni kinywaji kinachopatikana kutoka kwa mche wa kahawa ambapo mbegu zake huiva na kukaangwa kisha kuzamishwa na maji moto ili kutengeneza kinywaji chenye ladha maalumu kahawa ni moja wapo ya vinywaji maarufu zaidi duniani na hutumika sana kwa ajili ya kuamsha mwili kuongeza nguvu na kufurahia ladha yake Pia, msimu wa mvua ni vyema uweze kutumia kahawa ili kuweza kuzingatia joto na ambayo ni joto nzuri kwa kuweza kukukinga dhidi ya baridi kali Pia, kahawa pia ina umuhimu mkubwa kwa kijamii na kitamaduni ikitumika katika mikutano mazungumzo na kama sehemu ya utamaduni wa wengi Mnapotumia kahawa ile Mnapokuwa na mazungumzo au ambapo mmekaa chini kuweza kuzungumzia kitu au kuweza kuweka mikakati au mipango mizuri mnaweza kutumia kahawa haswa ni wakati wa jioni kuna baridi mnaweza kutumia kahawa Kwa sababu kahawa ni nzuri zaidi kwa kuweza kuongeza nguvu na kufurahia ladha yake Pia kahawa ina kafeini iliyondani yake Kahwa ni kinywaji chenye umuhimu mkubwa, kiuchumi, kijamii na kiafya kwa watu, wengi, duniani.

Naam nakupenda ni maneno yanayomaanisha kuonyesha hisia za upendo kwa mtu mwengine ni njia ya kueleza kuwa mtu anamhitaji mwengine, anamjali na anamjali kwa moyo wote maneno haya hutumiwa kuonyesha mshikamano wa hisia upendo wa karibu na hisia za dhati katika ya watu wawili au zaidi Pia kuambia mtu nakupenda ni hatua ya karibu katika uhusiano wa kijamii, familia au mapenzi na mara nyingi kuleta furaha faraja na nguvu ya kuendeleza uhusiano huo kwa imani na upendo Pia neno nakupenda ni usemi wa dhati unaoashiria upendo wa mahusiano mazuri kati ya watu wawili au vile vile, unaeza ukaambia rafiki yako nakupenda kwa kuweza kumuonyesha unamthamini na kumuamini yeye ni mtu mzuri kwenye maisha yako au kwenye mahusiano yenyu ya kirafiki Neno nakupenda ni neno mzuri kwa kuweza kumuambia mtu Iwe ni mtu wa familia au rafiki yako au mtu wa jamii lako kumuambia nakupenda ni kuweza kumuonyesha unamthamini na kumuamini.

Naam, jumamosi ni siku na ambayo ni siku mzuri kwa sababu ni siku ya wikiendi ambapo watu huweza kupata likizo yao ya kuweza kupumzisha akili na kuweza kupata siku na ambayo ni maalum ya kuweza kupanga mambo na ambayo watakayoifanya wiki ijayo Jumamosi ndiyo siku na ambayo mtu huweza kutangamana na familia yake wanakaa vizuri Wanajadiliana na kuweza kutulia na familia yake vizuri kabla ya kuanza siku na ambayo au kuanza wiki na ambayo ni wiki ya shughuli nyingi Jumamosi hutumika kwa mapumziko mnaweza mkaenda kutembea na familia yako au kutembea na marafiki kupunga unyunyu, kuweza kuondoa msongo wa mawazo au kuweza kuondoa uchovu wa wiki iliopita wiki ya kazi. Jumamosi ni siku muhimu sana kwa watu wengi ili kuweza kujipumzisha na kupata burudani kwa ajili ya kuweza kupumzisha akili na kuondoa msongo wa mawazo ili huweze kuanza wiki inayokuja kwa raha na utulivu na usikuwe na msongo mwingi wa mawazo Jumamosi ni siku nzuri sana ya wikindi ya kweza kupumzika na kweza kutuliza fikra zako.

Naam uwasilisho ni kitendo cha kuwasilisha habari maelezo au taarifa kwa watu wengi kwa mpangilio maalumu ili kueleweka vyema uwasilisho huweza kufanyika kwa maneno, maandishi, picha au mchanganyiko wa hayo yote na mara nyingi hutumika katika shule, kazini, mikutano au hafla mbalimbali Lengo la wasilisho ni kufikisha ujumbe kwa njia ilio wazi kuelewa au kueza kueleweka na yenye mvuto ili kuwashawishi kuelimisha au kutoa taarifa muhimu kwa wasikilizaji Wasilisho pia huonyesha ujuzi wa kuzungumza kwa umma kupanga mawazo na kutumia fifaa vya msaada kama vile kompyuta, picha au video kwa ujumla Wasilisho ni njia muhimu ya mawasiliano inayosaidia kueneza habari na kujenga uelewano kati ya watu au kati ya mashirika Unapokuwa na wasilisho nzuri na na ambayo inaeleweka vizuri ni bora saidi kuweza kushikana pamoja na kuweza kujiendeleza vizuri.

Mnunuzi ni mtu au shirika linalonunua bidhaa au huduma kutoka kwa muuzaji kwa ajili ya matumizi binafsi biashara au kusambaza tena Mnunuzi anajukumu la kuchagua kutathmini na kufanya maamuzi kuhusu bidhaa au huduma anazozihitaji kulingana na mahitaji yake bei na ubora Pia, mnunuzi ni sehemu muhimu katika mzunguko wasoko kwani hutoa ombi, la bidhaa na huduma na kufanya hivyo huadhiri uzalishaji na uzambazaji. Mnunuzi pia anaweza kushirikiana na wauzaji ili kupata huduma bora na bei nzuri. Kwa ujumla, mnunuzi ni mhusika muhimu katika uchumi kwani anachangia kuendesha shuguli za kibiashara na kuhakikisha mahitaji ya watu ya natimizwa vizuri Pia mnunuzi ni mtu na ambaye anachangia kueza kukuza uchumi wa nchi na kuweza kuendeleza nchi kwa njia inayostaili na kuweza kuchukua vitu nambavyo anavyo vihitaji kwa bei mzuri na ubora mzuri.

Shangazi ni dada wa baba katika familia, yaani ni mwamke ambaye ni ndugu wa baba wa mtoto. Shangazi ana nafasi muhimu katika familia kama mshauri, mlezi na mtu wakuunga mkono malezi na ustawi wa watoto na familia vile vile. Pia katika tamaduni nyingi za kiafrika shangazi anaheshimiwa na anajukumu la kusaidia wazazi katika kulea watoto kutoa ushauri na maisha na kuhudhuria matukio muhimu ya kifamilia Pia shangazi pia mara nyingi huhusika katika kuhamasisha mshikamano wa familia na kuhifadhi mila na desturi Pia shangazi ni mtu wakaribu katika familia anayechangia katika malezi na ustawi wa kizazi kipya na kuhimarisha uhusiano wa kifamilia. Shangazi ni mtu muhimu zaidi kwenye familia kwa sababu anamajukumu mengi na ni mtu na ambaye anaheshima zake za hali ya juu. Shangazi ni mtu na ambaye husaidia sana haswa kwenye familia na ni mtu wakupewa heshima zake.

Naam, uchambuzi ni mchakato wa kuchunguza kwa makini na kwa undani jambo tatizo au tarifa ili kuelewa sifa muundo sababu na matokeo yake. Uchambuzi unahusisha ugawanya kitu kikubwa kwa sehemu ndogo ili kutambua vipengele vya muhimu na jinzi vina vyo husiana. Katika nyanja mbalimbali kama sayanzi, biashara elimu na maisha ya kila siku, uchambuzi hutumika kusaidia kufanya maamuzi sahihi kutatua matatizo na kuboresha utendaji kwa ujumla. Pia, uchambuzi ni njia ya kuelewa vizuri jambo fulani kwa undani ili kupata uvumbuzi au taarifa za kina kuhusu jambo hilo. Uchambuzi ni kitu mzuri saidi haswa unapotumiwa ujumbe unaweza ukauchambua ili kuweza kuuelewa zaidi kabla ya kuweza kujibu au iwapo ni barua pepe ya pale kazini unaweza kuichambua au kuifanyia uchambuzi kwa usahihi na kwa makini ili muweze kuielewa vizuri ndio muweze kujua nini mtakacho kifanya au ni hatua gani mtakazo chukua.

Naam, bustani ya umma ni eneo la kijani lililopangwa na kuandaliwa kwa ajili ya matumizi ya watu wote katika jamii. Bustani hizi huwa na miti, maua, sehemu za kupumzikia na mara nyingine vifaa vya michezo au mazoezi. Zinatoa nafasi ya watu kupumzika, kucheza, kufanya mazoezi na kufurahia hewa safi na uzuri wa asili au kuweza kufurahia mandhari ya pahali pale kwa kuwa ni pahali pasafi na ni mahali pana muonekano mzuri. Pia, bustani ya umma ni muhimu kwa afya ya watu kwani husaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuboresha hali ya hewa na kuimarisha maisha ya kijami kwa kuwa ni mahali pa kukutana na kuwasiliana na wengine. Pia bustani hizi huchangia katika kuhifadhi mazingira na kuleta uzuri wa miji na vijiji. Kwa kuwa bustani ya umma ni sehemu ya kijamii yenye manufaa, makubwa, kiafya kijamii na kimazingira na kuweza kuleta muonekano mzuri kwenye kijiji lile au kwenye mji ule. Bustani ya umma ni kitu na ambacho ni kizuri kwa muonekano wake au huleta mandhari mzuri kwenye mji au kwenye kijiji.

Uzalishaji ni mchakato wa kutengeneza bidhaa au huduma kutoka kwa rasilimali mbalimbali kama vile malighafi nguvu kazi na teknolojia ni hatua muhimu katika shughuli za kiuchumi zinazolenga kupata vitu vinavyohitajika na kutimiza mahitaji ya watu au soko uzalishaji unaweza kufanyika viwandani mashambani au sehemu nyingine yoyote ambapo rasilimali zinabadilishwa kwa bidhaa au huduma Lengo la uzalishaji ni kuongeza thamani kuleta faida na kuhakikisha upatikanaji wa bidhaa au huduma kwa watu kwa wakati na kwa kiwango kinacho Kithi mahitaji Kwa ujumla, uzalishaji ni msingi wa maendeleo ya kiuchumi na ustawi wa jamii kwa kutoa ajira, kukuza biashara na kuboresha maisha ya watu wengi. Uzalishaji ni kitu muhimu kwa sababu kinaleta faida nyingi na kueza kukuza maendeleo na kueza kupa fijana wengi kazi.